Ndio mimi napenda kuimba hasa wakati ambapo tunaimba kwa kanisa mimi ndiye ambaye naongoza katika kuimba kwa sababu napenda sana, ni kitu mzuri sana kujua kuimba, kwa sababu kuimba pia inakusaidia unaondoa mawazo mingi kwa ivo kuimba inakusaidia kwa njia mingi, si si kwa kule tu kuimba ovyo ovyo tu lakini unaimba na sababu kwa hivyo, kuimba imenisaidia sana na ni kitu muhimu sana. Kwa hivyo, pia wale ambao hawaimbi unaweza washauri ya kwamba wajifunze kuimba.

Mahusiano yetu ni mahusiano ya ndani sana ama mahusiano ya karibu sana. Kwa sababu wazee wangu wananipea mawaidha, kwa hivyo kila wakati ambapo ninapohitaji ushauri. Naenda kwa wanaoweza kunipa mashauri, kwa sababu tunasema wazee wana hekima, kwa hivyo. Kitu ninachikifanya ni kuhakikisha wiki isiishe nikiwa sijaenda kuwatembelea ili wawese kunipea mawaidha.

Ndiyo nimewai enda kwenye tamasha la mziki lilikuwa linafanyika kwenye jiji kuu la Nairobi hapa Kenya. Nilifurahia sana kwa sababu ilikuwa mara yangu ya kwanza kuenda kwenye tamasha ya mziki. Tuliburudika pale tukakula ngoma. Tukacheza tukapiga nduru kwa hivyo ilikuwa ilikuwa kitu muhimu sana ilinisaidia sana kwa vile ilikuwa mara yangu ya kwanza nilifurahia sana. Na kama zitawai tokea zingine. Basi lazima nihuthurie.

Chakula cha jadi ambacho ninachokipenda ni matoke. Matoke ni aina ya chakula ambacho inapikwa na mandizi na viazi. Halafu ikiiva sana inabondwa. Halafu ikibondwa inatengeneza chakula ambacho kime shikana. Haya ndio yanayo itwa matoke. Ssna sana ya napatikana kwa uganda. Kwa sababu uganda ndio wanaopanda mandizi sana. Kwa hivyo hiki ni chakula ambacho ninakipenda sana kwa sababu ni kitamu. Kwanza unapo kipakua na nyama kinakua kizuri sana. Alafu na ladha yake ni nzuri kwanza kinapopikwa na mtu ambaye aliyebobea kwenye upishi kinakua kitamu sana.

Ndiyo, naishi mahali nilikozaliwa, kwa sababu niko shuleni bado, kwa hivyo sijapata kazi za kwenda kutafuta nyumba yangu lakini nitakapomaliza shule nipate hela zangu basi nitaenda kutafuta mahali pangu. Naweza nikakodisha. Na pia ninafikiria kwenda ng'ambo kwenda kufanya kazi huko. Kwa hivo nikimaliza tu shule hivi siezi nikakaa nyumbani kwetu tena. Kwa sababu lazima niende nitafute pesa. Kwa hivo unaona ukikaa pale nyumbani huwezi ukapata pesa zozote.

Vitabu ninavyopenda kuvisoma ni vile vya hadithi za kuogofya. Kwa sababu zile hadithi za kuogofya inakaa ni kama sinema kwa hivyo si lazima niende nione sinema lakini nikivisoma vile vitabu vinanisaidia sana. Kwa sababu pia naongeza uwezo wangu ule wa kuandika. Kwa sababu pia ninafikiria kuandika kitabu. Lakini ni vile muda hutoshi. Kwa hivyo ni napo vi soma vile vitabu inanipea maarifa zaidi labda siku moja nitaweza kupata wakati na niweze kuandika kitabu changu.

Rangi ambayo ina nipendeza sana, ni rangi ya samawati. Mimi ninsi ninavyoipenda hii rangi andi ukikuja kwenye chumba changu nimekipaka rangi ya samawati. Kwazababu hee rangi ya samawati ni rangi nzuri sana ama ukiiona tuu ina pendeza alafu sie zile rangi ambazo zinambiwa. Hii rangi ni ya wasichana, hii rangi ni ya wafulana, yaani rangi ya samawati kina mtu anaipenda sapabu ina kijinsia.

Mchezaji wa mchezo ambaye nawapenda wa kwanza ni messi Messi ni mchezaji wa kandanda. Alikuwa anaichezea timu ya Barcelona kitambo messi ni mchezaji aliyebobea sana. Yaani anaweza akacheza mpira vizuri sana. Alafu mchezaji mwengine ni Ronaldo Ronaldo pia ni mchezaji wa kandanda na nampenda sana kwa sababu yeye anacheza vizuri sana. Ako na talanta na anajituma na hivo ni mtu ambaye anajua kitu anachokifanya.

Ndiyo nimewai kufuga mnyama mnyama ambayo nilikuwa nimemfuga ni paka paka ni mnyama mzuri sana wa kufuga kwa sababu paka yeye hana uchafu si kama mbwa unajua mbwa yeye anakula kitu chochote yani ana uchafu mwingi lakini paka paka ana usafi wa kivyake si lazima umtunze yeye anaeza akajitunza. Na pia anakusaidia kukula panya wale wana kuja kwa nyumba kwa hivyo panya hawezi akakula nguo zako hawezi akakuharibia vitu zako ukiwa na paka kwa nyumba.

Jinsi ninavyotumia muda wangu wa bure, nautumia kucheza. Video, kwa sababu mimi ni mtu ambaye napenda mpira sana. Kwa hivyo hapo siendi kucheza nje, basi nacheza zile video za michezo. Kama siichezi hizo video, basi naweza enda niogelee, kwa sababu pia mimi ni mtu ambaye anapenda kuogelea. Nilijifunza kuogelea nikiwa mdogo sana, nikiwa na miaka mitano. Kwa hivyo saa hii mimi naogelea kama samaki. Kwa hivyo kuogelea ni jambo muhimu na nashangaa sana kama kuna watu wengi ni watu ambao wamefikisha umri wa miaka ishirini, thelathini. Na bado hawajui kuogelea.

Lesson ambayo ni muhimu kwa kazi yangu. Ni ujuzi ambao mimi niko nao kwa sababu nina ujuzi mwingi sana kwa kazi ninayofanya, kwa hivyo hiyo ndio study ambayo ni muhimu sana kwa kazi yangu, kwa sababu hamna mtu ambaye anapenda mtu ambae hana ujuzi.

Ndiyo, mimi ninape nda kuogelea sana. Kuogelea na mara nyingi mimi naenda kuogelea. Siku yenye moto naenda kuogelea kwenye hoteli kubwa kubwa. Wako na swimming pool hapo ndipo ninapo enda kuogelea. Kuogelea ni kutamu sana lakini ni kutamu kama unajua kuogelea.

Maswala ya kampuni yninayo iona ikiwa muhimu, ni ile ya kupandishwa gazi. Kwa sababu kupandishwa gazi inaonyesha wanathamini uwepo wako pale kwa kazi. Kwa hivo, hio ndiyo seta ambayo naiona ikiwa muhimu. Kwa sababu hakuna haja ufanye kazi mahali ambapo hauthaminiwi.

Kitu ambacho napenda kununua zaifi ni unga ama kufanya ile shopping ya nyumba. Nanapenda kununua kwa sababu mimi naweza nikaongelelea basi nikauziwa kwa bei ya chini. Sipendi kutuma mtu kwa sababu yete hataweza kuongelea vile ninavyoweza kuongelea mimi.

Mimi bado ni kijana. Kwa hivyo sijui kurudi ni nini lakini singependa kuzeeka pia ningependa niendelee bado kukua kijana. Kwa sababu kukua kijana una unafurahia maisha sana huna majukumu. Kwa hivyo ujana ni kitu kitamu.

Mimi ninafua nguo zangu maramoja kwa wiki. Kwa sababu sina nguo mingi vile kwa hivyo nikizivaa wiki moja na kuwa nimezimaliza zote kwa hivyo inanibidi nizifue. Jumamosi nazifua jumamosi pekee.